Je, wewe ni mtu wa ubunifu? Ndiyo, ni kijiangalia kwa ndani kabisa, ningesema mimi ni mtu wa ubunifu. Lakini ubunifu wangu hauji kwa makelele au kwa vitu vya kushangaza sana. Ni ubunifu wa ukimia kimia unayo jionyesha polepole katika mambo ya kawaida ya maisha. Najiona kama mtu anayependa kufikiri zaidi kabla ya kutenda. Na mara nyingi mawazo yangu huenda mbalikidogo kuliko hali ilivyo mbele yangu. Ubunifu wangu huanza na udadisi. Na penda kuuliza kwa nini na ingeweze kanaje kama ama hata kwa mambo madogo sana. Kwa mfano, nikiona watu wakifanya kitu kwa njia ile ile kila siku. Akiliyangu huanza kujiuliza kama kuna njia nyingine rahisi ya haraka au ya kuvutia zaidi. Sio lazima niwe na jibu maramoja. Lakini huo mchakato wakufikiria tayari hunifanya nijisikie haiki a kili. Kuna nyakati ninapenda kukaakimia kabisa bila simu bila kelele nikitazama mazingira tu. Wakati huo ndipo ubunifuwanguhu auka zaidi, mawazo huja bila kuitwa, wazo moja linaunganisha lingine alafu gafla unajikuta umeunda picha kamili a kilini. Inaweza isiwe kitu cha kuonekana, lakini ndaniyangu na hisi kama kuna kitu kipya kimezaliwa. Pia ubunifuwangu huonekana sana kwenye mazungumzo, napenda kuzungumza na watu kwanjia isiyo ya kawaida. Si maswali ya moja kwa moja tuu bali kuwacha mazungumzo ya jitawishi yenyewe. Nikimsikiliza mtu huwa sisikii tuu sauti yake bali na jaribu kuelewa hisia zilizo nyuma ya maneno. Hapo ndipo mawazo mapya hutokea. Jinsi ya kujibu kwa busara, kwa huruma au hata kwa ucheshi mdogo, unaofanya mazungumzo yawe mepesi. Katika kazi a umajukumu, ubunifuwangu hujitokeza ni napoku kutana na changamoto. Badala ya kuona tatizo kama kikwazo, mimi huiona kama fumbo, na fumbo hunifanya nisisimuke kidogo. Naweza kukani kifikiria, nikijaribu njia moja, ikishindikana na jaribu nyingine. Hata kushindwa hunipafunzo jipya, wakati mwingine suluhisho haliji haraka lakini likija, huwa linakuja na hisiayakuridhika sana. Kuna pia ukanda waubunifu unao husiana na hisia, naweza kuwa nauweza wakueleza hisia kwa maneno au angalau kuzitambua. Si watu wote wanaweza kusema wanachohisi au kwanini wanahisi hivyo, lakini mimi hujaribu kuchambua hilo. Huo nao ni ubunifu wakihisia, inanisaidia kuhusiana na watu, kuelewa tofautizao na pia kuwa mvumilivu zaidi. Sio kila siku ni najiona creative. Kuna siku akili inawezakuwa nzito, mawazo hayaji, kila kitu kinaonekana chakawaida sana. Lakini hata siku hizo na amini ubunifu haujapotea. Unakuwa umechoka tu kama vile misuli, ubunifu nao unahitaji mapumziko. Ukilazimisha hauji, ukiachia kidogo unarudi mwenyewe. Pia nimegundua kuwa ubunifu hukua unapojifunza kadri unavyo soma kusikiliza kuona na kujaribu mambo mapya. Ndivyo akili inavyo pata malighafi zaidi ya kuunda vitu vipya. Huwezi kuunda kitu kutoka tupu. Ndiyo maana napenda kujifunza mambo tofauti hata kama haya husiani moja kwa moja na kile ni nachofanya. Kila kitu huja kusaidia baadaye hata kama hujui ni lini. Kwa ujumla, ubunifu kwangu sio kipaji chakuonyesha hadharani. Bali ni mtindo wakuishi, ni jinsi, ni navyo ona dunia, ni navyo fikiri, ni navyo sikiliza na ni navyo shughulikia maisha na amini kila mtu ana ubunifu ndani yake, wengine kwenye sanaa, wengine kwenye biashara, wengine kwenye mahusiano wengine kwenye kutatua matatizo, tofauti ni kama mtu anaupa na fasi hujitokezea aula. Kwa hivyo ni kijibu kwa uaminifu kabisa, mimi ndiyo mimi ni mtuwa ubunifu, kwanjia ya utulivu, ya kina na ya kweli, ubunifu ambao haupigi kelele lakini upo kila siku.

Je, unatumia teknolojia ya sauti? Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti na kwa kweli imekua sehemu ya maisha ya kila siku kwa namna ambayo, wakati mwingine hata utambui mara moja. Unajua, teknolojia ya sauti isio tuile ya ongea na simu ikujibu, bali ni pana zaidi, kwanzia kusikiliza sauti, kurekodi, hadi kutumia sauti kuwasiliana, au kufanya mambo ya kawaida ya kila siku. Kwa mfano mara nyingi, napenda kutumia sauti kusikiliza badala ya kusoma. Asa nikiwa nimechoka au macho yanaitaji mapumziko. Kuna wakati uko safarini au unafanya kazi ndogondogo nyumbani. Kama kupika, kusafisha, kusoma kuna kuwa kugumu. Hapo ndipo teknolojia ya sauti inakua rafiki mzuri sana. Unavaa earphones zako, unaweka speaker. Halafu unaendelea na shuguli zako. Huku ukisikiliza taarifa, mazugumzo au hata masomo inahisi kama mtu anakusimulia jambo taratibu badala ya wewe kujilazimisha kusoma mstari kwa mstari pia kuna ile hali ya kurekodi sauti kuna nyakati mawazo inakuja ghafla labda usiku au ukiwa njiani na kuandika haraka si rahisi teknolojia ya sauti inasaidia kurekodi wazo tu kwa kuongea baadae unaweza kusikiliza tena na kulipanga vizuri. Hii inanisaidia sana kwa sababu mawazo mengine yakipita hayarudi tena kwa hivyo. Sauti inakuwa kama kumbu kumbu ya haraka. Kuhusu mawasiliano, sauti pia ni muhimu sana. Kuna wakati kuandika meseji ndefu, kuna chokesha, au kunaweza kupotosha hisia. Ukipeleka sauti, mtu anasikia hisia zako, tone ya sauti, pause, hata pia kicheko kidogo. Inafanya mawasiliano yawe ya karibu zaidi. Unaisi kama uko karibu na mtu hata kama yuko mbali. Hii ni muhimu sana hasa kwa watu ambao hawapendi kuandika sana ambao wanataka kueleza jambo kwa undani zaidi. Kuna pia matumizi ya teknolojia ya sauti kwa kujifunza. Hii napenda sana kusikiliza maelezo kwa sauti kuna saidia kuelewa vizuri. Hasa kwa watu wanao kumbuka zaidi kwa kusikiliza kuliko kusoma. Wakati mwingine unaweza kusikiliza somo moja mara kadhaa na kila mara unapata kitu kipya. Sauti inaruhusu kurudia bila kuchoka sana kama kusoma maandishi yale yale. Lakini si kila kitu ni rahisi asilimia mia. Kuna changamoto pia wakati mwingine teknolojia ya sauti haikuelewi vizuri. Hasa kama lafudhi ni tofauti au kuna kelele. Unaweza kusema kitu lakini kifaa kikachukua maana nyingine kabisa. Hapo nipu unagundua kuwa bado teknolojia inajifunza na sisi pia tunajifunza jinsi ya kutumia kwa uvumilivu. Kwa upande wa faraga, teknolojia ya sauti inafanya pia niwe makini. Sio kila mahali au kila wakati ni vizuri kuzungumuza na kifaa au kurekodi sauti. Unajifunza kuchagua wakati na mazingira sahihi, kuwakikisha unalinda taarifa zako binafsi. Hii inafanya nitumie teknolojia kwa akili, siko mazoe hatu. Kwa ujumla, ningesema teknolojia ya sauti imeleta uraisi, ukaribu na njia mpia ya kuingiliana na taarifa na watu. Si kwamba inachukua nafasi ya kila kitu kingine, lakini inakamilisha maisha, inafanya mambo mengine yawe mepesi, yawe haraka na pia wakati mwingine yawe yakibenadamu zaidi. Na kadri teknolojia inavyoendalia kukua nahisi matumizi ya sauti yatazidi kuwa ya kawaida sana. Kiasi kwamba vizazi vijavyo, vitashangaa tulikuwa tunaishi hivyo bila kuitumia sana. Kwa hiyo ndiyo ninatumia teknolojia ya sauti si kwa sababu ni ya kisasa tu bali kwa sababu inanisaidia kuishi kwa urahisi, kwa ufanisi na pia kwa njia inayo hisi asili zaidi.

Unafuata matukio ya kimataifa? Ndiyo ni nafuata matukio ya kimataifa, lakini sii kwa namna ya kukaa, siku mzima nikifuatilia kila habari au kila kinachoendelea duniani. Ni zaidi ya kufuatilia kwa mtiririko wa kawaida, kama mtu anavyofanya akiwa na simu au redio karibu, unafungua habari, unasoma kichwa cha habari, unaendelea na shughuli zako, halafu baadaye unarudi tena kidogo. Ni kama sehemu ya maisha ya kawaida tu, sio jambobla kulazimisha. Kuna siku naweza kufuatilia zaidi, hasa kama kuna tukio kubwa linalo zungumziwa sana, unakuta kila mtu analizungumzia, mtandaoni, kwenye habari au, ata kwenye mazungumzo ya kawaida. Kwa hiyo, unajikuta unataka kujua kinacho endelea ili usiwe nje ya mazungumzo, lakini kuna siku nyingine pia ambapo, ninaona tu vichwa vya habari, nasema sawa, alafu, naendelea na mambo yangu, si lazima kila siku iwe sawa. Mara nyingi napata taarifa za matukio ya kimataifa kupitia njia za kawaida kabisa, simu inaarifa unafungua mtandao wa kijami, unaona mtu anashare habari fulani, au umeona video fupi inayoelezea tukio, wakati mwingine ni redio, wakati mwengine ni television, au ata mtu mwengine anakusimulia alichokisikia. Hakuna mpango maalumu wa kufuata ni kama habari zinakuja tu. Napenda kujua kinachoendelea duniani kwa sababu inanisaidia kuelewa watu zaidi. Unapoona kinacho tokea sehemu nyingine unaanza kuelewa kwanini watu wanaongea au wanatenda kwa namna fulani. Inakuwa picha pana kidogo ya dunia hata kama hujawai kufika huko. Unajua tu kwamba kuna maisha mengine, changamoto nyingine na hali tofauti na ulizozoea. Lakini pia sipendi kujilazimisha sana kiasi cha kuchoka au kujisikia vibaya. Kuna habari ambazo zinaweza kuathiri khisia ukiangalia sana. Kwa hiyo kuna wakati unachagua kupunguza kidogo unasema leo wacha nipumzike. Nisifuatilie sana na hilo nalo ni sawa kabisa. Si lazima emmtu afuate kila kitu kila wakati. Kuna ina fulani za matukio ya kimataifa ambayo huvutia zaidi kuliko mengine, wakati mwengine ni michezo, kama mashindano makubwa au ligi maarufu, wakati mwengine ni mambo ya sayansi au teknolojia, kama uvumbuzi mpya au maendeleo fulani, kuna pia matukio ya kawaida ya kijami kama sherehe, tamasha au mambo yanayohusu maisha ya watu wa kawaida katika nchi nyingine. Sio lazima iwe siasa pekee. Kile ninacho penda ni ile hali ya kujisikia kwamba dunia umeunganishwa. Unasoma kitu kimetokea mbali sana. Lakini watu hapa wanakijadili kana kwamba kikokaribu. Unagundua kuwa hata kama tuko sehemu tofauti kuna mambo mengi yanayotufanana. Watu wanacheka, wana huzunika, wanafanya kazi, wanafuata maisha bora popote pale walipo. Kuna pia nyakati ambazo ninafuata habari kwa sababu tu ya udadisi. Unasoma tukio fulani, unajiuliza lilifanyikaje. Kwanini lilitokea, au watu waliathirika vipi. Sio lazimu ukae kutafuta majibu yote. Lakini hata ile kusoma kidogo tu inatosha. Inakufanya ujisikie umeunganishwa na kinacho endelea duniani. Kwa ujumla ningesema ninafuata matukio ya kimataifa kwa njia kawaida sana, isiyo na presha, si kam kazi, si kama wajibu mzito, bali kama sehemu ya maisha ya kila siku. Unasoma, unasikiliza, unaangalia, halafu unaendelea na shughuli zakoa. Kuna siku unajua mengi, kuna siku unajua machache na yote hayo yako sawa. Kwa hiyo ndiyo ninafuatata matukio ya kimataifa lakini kwa mtiririko wa kawaida tu kwa kiwango kinacho ni ruhusu kuendelea na maisha bila kujisikia nimelemewa ni kama kuwa na dirisha dogo linalo kuruhusu kuangalia dunia kwa mbali kisha unarundi tena ndani kuendelea na siku yako.

Je, umewahi kutembelea ziwa au mto? Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto. Na kwa kweli ni moja ya mambo ambayo huwa yanabaki akilini kwa muda mrefu. Si kwa sababu ya jambo kubwa sana, bali kwa ule uzoefu wa kawaida tu uliokuwepo. Si safari ya kifahari, wala ya kupanga kwa muda mrefu. Bali ni ile hali ya kwenda tu kufika kukaa, na kuangalia maji yakitembea au yakitulia. Alafu muda unaenda bila hata kugundua. Mara ya kwanza nilipofika karibu na ziwa, kitu cha kwanza kilichonivutia ni ule utulivu. Hakukuwa na kelele nyingi, isipokuwa sauti ya maji yakigonga ufukweni taratibu. Unakaa pale, unaangalia maji yaliyonyooka, hadi macho ya nachoka. Alafu unahisi kama mawazo ya napungua pole pole. Hakuna mtu anayekuharakisha, hakuna mahali pa kukimbilia ni kukaa tu, kupumua na pia kuangalia mazingira. Ziwa lina ule mtiririko wa pekee maji hayakimbii kwa kasi kama mto, yapo tu pale yakiwa makubwa ya kuvutia. Kuna wakati upepo unapita, unafanya mawimbi madogo madogo juu ya uso ya maji, unaangalia unafuraia hata bila kufanya chochote. Watu wengine walikuwa wanatembea pembeni, wengine wanakaa chini, wengine wanapiga picha, kila mtu yuko kwenye dunia yake lakini bado mko pamoja. Kuna harufu fulani ya maji safi na mazingira ya asili ambayo huweza ambayo huwezi kuipata mjini. Unahisi kama unajitenga kidogo na pilila pilika za kawaida. Hata simu wakati mwingine unasahau kuitumia. Unaitoa mfukoni, unangalia alafu, unaamua kuiweka tena pembeni. Mazingira yanavutia zaidi kuliko screen ya simu. Kwa upande wa mtu uzoefu wake ni tofauti kidogo. Mto una mwendo, maji yanatembea, wakati mwingine kwa kasi, wakati mwingine pole pole. Unakaa pembeni, unangalia maji yakipita, unajiuliza yametoka wapi na yanaenda wapi. Kuna kitu cha kuvutia sana katika kungalia kitu kinachotembea bila kusimama. Inakufanya ukae kimya bila kujua kwanini. Nilipokuwa karibu na mto kulikuwa na sauti ya maji ikigongana na mawe ile sauti pekee ile sauti pekee yake ilikuwa ya kutuliza sana hakukuwa na muziki lakini haikuhitajika. Maji yalikuwa yanajitengenezea sauti yake yenyewe. Wakati mwingine kuna ndege wanapita, wakati mwingine majani yanatikisika, vitu vidogo vidogo vinajaza ule ukimya kwa namna mzuri. Kuna wakati tulikaa tu karibu na mto bila kufanya jambo lalote maalumu hakuna kuogelea, hakuna kuvua samaki ni kukaa tu. Wakati mwingine unasimama, unachovya miguu kidogo majini, unahisi baridi yake, unatabasamu tu pekee yako ni ile hisia ya kubusana na mazingira kwa njia rahisi sana. Kilichonifurahisha zaidi ni kwamba hakuna kitu cha kulazimisha hakuna ratiba, unaweza kukaa kwa dakika kumi au saa mzima. Unaweza kuzungumza au kunyamaza. Kila chaguo linakaa sawa. Hilo ndilo zuri kuhusu sehemu kama ziwa au mto zinakupa nafasi ya kuwa wewe tu bila maelekezo. Pia napenda jinsi watu wanavyobadilika wanapokuwa karibu na maji. Watu wanapunguza sauti, wanacheka kwa utulivu, wanatembea pole pole, hakuna kukimbizana. Hata watoto wanaokena kucheza kwa furaha ya kawaida tu. Maji yana adhari fulani kwa watu hata kama hawatambui. Na pia kuna kumbukumbu ndogo ndogo zinabaki kama kukaa chini ya mti karibu na mto. Jua likiwa la wastani, upepo mdogo, unapita. Halafu kuangalia machweo karibu na ziwa, rangi ya anga ikibadilika, maji yakionyesha mwanga wa jua, hakuna tukio kubwa, lakini muda huo, unajikata mahali fulani ndani ya kumbukumbu. Baada ya kuondoka, unarudi kwenye maisha ya kawaida, lakini kuna kitu kido kina baki. Unajikuta baadaye unakikumbuka tu, bila sababu maalumu, unasema moyoni ile ilikuwa sehemu nzuri. Si kwa sababu ya picha au hadithi kubwa, bali kwa sababu ya vile ulijisikia wakati ule. Kwa ujumla kutembea ziwa au mto ni uzoefu wa kawaida sana lakini wenye maana kwa njia yake si lazima uwe mtaalamu wa mazingira, si lazima ufanye shughuli nyingi ni kufika tu kukaa kuangalia na kuondoka ukiwa na hisia nzuri na hata kama ungeenda tena mara nyingine uzoefu unga huwa tofauti kidogo kwa sababu siku huwa tofauti, hali huwa tofauti na hata wewe mwenyewe unakuwa tofauti.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Kuniuliza mchezo ambayo mimi ningejaribu, inanipa nafasi ya kufikiria michezo mbalimbali. Ile ambayo si tu kwa sababu ya ushindani, bali pia kwa sababu ya burudani na kupumzika. Kwa kweli ningekua, nimekua nikitazama watu wakicheza michezo mingi ya aina tofauti na mara nyingi nafikiria. Hii ningependa kujaribu pia, lakini si mara zote unapata nafasi ya kufanya hivyo mara moja. Kwanza napenda sana michezo ya nje ambayo inahusisha mwili mzima kwa mfano kuendesha baiskeli, ni jambo ambalo ningependa kujaribu zaidi mara nyingi. Sijawahi kuendesha baiskeli kwa muda mrefu sana na wakati mwingine, nikiona watoto au watu wakijibamba kwenye baiskeli naona kuwa ni furaha isiyo na kifani. Nafikiria jinsi mwili unavyoshirikiana, miguu ikikanyaga pedali, upepo ukiingia uso na ile uhuru wa kuenda mahali popote unavyotaka. Pia ni mchezo ambayo inaweza kukufanya ujisikie, kidogo, huru, usipate presha na hata kuona mazingira mapya ukipita. Kwa kweli ni mchezo ambayo, sio ya kushindana tu, bali ni njia ya kupata hewa safi na mwili kuhamisha kwa nguvu. Pili ningependa kujaribu mchezo ya maji kama vile kuogelea kwenye bwawa la maji au hata kiharusi cha ziwa. Kuogelea ni kitu ambacho kila mtu anaweza kufurahia. Na ni mchezo yenye faida nyingi kwa mwili. Haiishi kwa kuwa mwili unafanya kazi tu bali pia una furaha maji yanapokupa hata utulivu na wa kipekee. Na pale ukiwa kwenye maji unajisikia huru kama dunia yote imepungua na kila kitu kingine kimepumzika. Ni mchezo ambayo haibadiliki na kila wakati unapojaribu uzoefu unakuwa tofauti kidogo kulingana na hali ya maji, jua na vile unavyohisi. Hii pia ni mchezo ambayo unaweza kushirikiana na wengine au ukajichezesha peke yako bila presha yoyote. Zaidi ya hayo napenda mchezo ya uwanja wa mchezo au ya nje kama mpira wa wavu, kama volleyball au mpira wa pete kama basketball. Si mara zote nimekuwa na nafasi ya kucheza lakini napenda jinsi inavyohusisha harakati nyingi na timu, napenda jinsi kila mtu anavyoshirikiana, kila mmoja anachangia sehemu yake, na jinsi mchezo unavyopendeza. Pale kila mtu anapofurahia, hata pale unaposhindwa kidogo. Hii inafanya michezo ya timu kuwa ya furaha zaidi kuliko ushindani peke yake kwa sababu ni furaha ya pamoja na watu wengine. Pia napenda kujaribu mchezo ambayo ni kidogo ya kupandisha shinikizo la adrenalin, lakini si hatari sana. Kwa mfano, kukaribia mlima kidogo, au kuteleza kwenye mabonde madogo. Sijawahi kufanya hiyo mara nyingi, lakini napenda jinsi mwili unavyoshirikiana na mazingira. Unasikia nguvu zako, unaona wenzako wako, na bado unapumzika. Hii ni mchezo ambayo haipatiwi kila siku, kwa hiyo unaposafiri au kuwa na nafasi ya kufanya ni jambo la furaha saa kubwa. Vilevile napenda kujaribu mchezo ya aina ya ndani, lakini pia hii ni changamoto kidogo, kama vile table tennis au badminton. Hii mchezo ambayo si lazima uwe na mwili mzima, lakini unahitaji haraka kidogo na msisimuko. Napenda jinsi unavyoweza kushirikiana na watu wengine, kushindana kwa upole, na kujieka pale unapokosea, au unaposikia mshangao wa mpinzani. Hii ni mchezo mzuri kwa sababu unaweza kucheza peke yako, au pia na marafiki, na kila wakati unapata furaha. Pia napenda mchezo ya zamani ambayo mara nyingi hufanywa watoto, lakini sio kwa sababu ni ya ujana tu bali kwa sababu hutoa raha na burudani, kwa mfano mchezo wa kuruka kamba, kucheza mpira wa mguu chini, au hata mchezo ya mashina madogo. Hii ni michezo ambayo inaweza kufanywa kwa kikundi au peke yako. Lakini kila wakati inakupa hisia nzuri, za kuwa huru, na kucheza bila masharti. Unajisikia kama mtoto tena na hiyo ni furaha ya pekee. Kwa kweli napenda kujaribu michezo yoyote ambayo inafanya mwili ufanye kazi kidogo. Akili ipumzike na hisia za furaha ziwepo. Si lazima iwe ya ushindani mkubwa au ya mashindano ya kitaifa bali ni mchezo ya kawaida ambayo unapata nafasi ya kufurahia, hata michezo midogo tu ya kufikiria au ya kuendesha mikono inaweza kuwa ya kupendeza. Kwa mfano michezo ya kuthibiti mpira au kucheza na vifaa vya mikono ni ndogo lakini hufanya furaha.

Unapenda kwenda madukani lini? Kwenda madukani ni jambo ambalo napenda sana. Na kwa kweli ni moja ya shuguli za kawaida za kila siku au za wiki ambazo. Mara nyingi huwa na mchanganyika wa kawaida, burudani. Na wakati mwingine uchukua muda mrefu kido kuliko unavyo tarajia. Sijui kama ni kawaida kwa wengine lakini mimi napenda kwenda madukani kwa sababu siyo tu kununua vitu inavyo itaji bali pia kwa sababu ni nafasi. Ndogo ya kutoka nje, kuona vitu vipya, kushirikana na watu wengine kidogo na hata kuchukua muda wakukumzika akilini. Kwa kawaida napenda kuenda maduka ni asubui ya mapema mchana. Hii ni kwa sababu maduka bado hayajajaa watu wengi. Kuna mwanga mzuri wa asubu ya unapata nafasi ya kutembea kwa utulivu. Kuangalia bidha, kuchagua kwa umakini bila kelile nyingi. Asibui pia napenda kwa sababu, napata hali ya utulivu kidogo, unapata kupata bidhaa safi na mara nyingi ufanyikazi waduka wanakuwa na moyo mzuri zaidi, wanapendekeza kwa upole bidhaa au unapata msaada ikiwa unaitaji. Hii nafanya wakati wakuenda madukani uwe na furaha zaidi na siu mzito. Wakati mwingine napenda kuenda madukani jioni. Hasa baada ya kazi au baada ya shuguli za mchana. Jioni ni wakati mwingine unaweza kuona mwanga wajua ukipungua, hali ya hewa kuwa mzuri na unakuwa tayari kupumzika kidogo baada ya shuguli. Hapa napenda kuchukua muda kidogo, kuangalia vitu kwa utulivu, na mara nyingine hata kununua vitu kidogo vya burudani kama kitafunwa, kidogo, kinywaji au kitu kidogo cha kupamba nyumba. Hii inafanya kuwa kama muda wangu wa kupumzika pia. Sio tu kununua vitu. Pia kujiburudisha kidogo. Pia napenda kuwenda madukani. Wakati kuna tukio maalum au msimu fulani kwa mfano wakati wa likizo siku za sherehe au siku za punguzo kubwa. Napenda kuona bidhaa kuona mapambo au pia kuona rangi na vitu vipya. Hii nafanya kuwenda madukani ni kuwa zaidi ya kununua tu. Ni kama kutembea, kuona mazingira, kuangalia vitu vipya, na mara nyingine hata kupata wazo la kufanya kitu nyumbani. Ni furaha ndogo ambayo upatikana kwa uraisi. Kwa kweli napenda pia kuwenda madukani kwa sababu ni nafasi ya kuonana na watu. Unaona wanunuzi wengine, wafanyikazi, na mara nyingine unazungumuza kidogo. Si kwa mazungumuza marefu, lakini ni vile vya kawaida, vya kila siku, ambavyo ufanya watu wajisikie kuwa sehemu ya jamii. Unaweza kuona tabasamu, kuuliza bei, kuuliza ikiwa kuna bidha nyingine au hata kubadilishana maoni kidogo kulusu bitha fulani. Ini sehemu ndogo ya furaha, lakini muimu kwa kuwa inaongeza isia za kawaida za kila siku. Mara nyingine napenda kuenda madukani bila mpango maalum. Sio kwa sababu na hitaji kitu fulani bali kwa sababu napenda kuona bidha, kuona rangi, kuona kitu vipya au kuona jinsi bidhaa zinavyopangwa. Hii ni namna nyingine ya kupumzika na kuondoa usumbufu kwa akili. Unaweza tu, kutembea, kuangalia kila kitu, kujaribu kuona nini kipo na mara nyingine kununua kitu kidogo ambacho hakikuwa kwenye mpango wako. Hii ndilo jambo nzuri kuhusu kwenda madukani. Mara nyingi unapata kitu kisicho cha kawaida lakini kina furaisha. Zaidi hayo napenda wakati nasafiri madukani kwa njia ya kawaida sio yaharaka. Unapokuwa na wakati wa kutembea pole pole, kuangalia rangi, kuona bidha, na kuchukua muda kuchagua kwa utulivu, unajisikia furaha, hakuna presha, hakuna haraka, unafanya kwa utulivu. Ini muhimu kwa sababu mara nyingi maisha ya kila siku huwa ya haraka sana, na kuenda madukani kwa utulivu ni kama mapumziko kidogo. Kwa hivyo, napenda kuenda madukani asubui, mchana au jioni, kulingana na hali ya ratiba yangu. Napenda pia wakati wa msimu likizo au siku za kawaida. Napenda kwa sababu ni nafasi ya kununua vitu ni navyoitaji, kuona vitu vipya, kuzungumuza kidogo na kuchukua muda wa kupumzika. Napenda pia kwa sababu ni nafasi ya kuona watu wengine, kuzungumuza kidogo na kuona mazingira tufauti kidogo. Ni shuguli ya kawaida lakini kwa namna fulani, kila wakati inabaki kwa ya furaha kidogo yenye utulivu na ya kawaida ambayo inaburudisha akili na pia mwili. Kwa hivyo.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Kuvaa nguo ni jambo ambalo napenda sana na kwa kweli ni moja ya mambo ya kawaida katika maisha ya kila siku ambayo. Sio tu kwa sababu ya kubeba mavazi, bali pia kwa sababu ya urahisi, starehe na namna unavyohisi ukivaa. Huo ni zaidi ya kitu cha kujifunika kwa kweli zinahisia, zinaraha na zinaweza kufanya mtu ajisike vizuri au ajisike huru na kwa hiyo napenda kuchagua nguo ambazo zina nipahisia hizo. Kwa kawaida napenda kuvaa nguo ambazo ni rahisi na zinazofaa kwa hali ya kawaida. Kwa mfano tishati ni moja wapo ya nguo ni zinazopenda sana kwa kwa sababu ni rahisi, haina mashati na unaweza kuzikomboa bila kujali sana. Unavaa tishati, unaweza kuenda nje, ndani au kufanya shughuli mbalimbali bila kuzishughulikia sana. Ni nguo za kawaida lakini zinafanya ujisike huru. Zaidi hayo tishati, zinapatikana kwa rangi nyingi na mitindo mbali mbali. Hivyo unaweza kuchagua kulingana na hali ya siku au hisia zako. Siku nyingi ninapenda rangi tulivu kama buluu, kijani au nyeupe. Wakati mwingine ninapenda rangi kali kidogo kama nyekundu au manjano. Hii inafanya kuvaa nguo kuwa burudani kidogo, sio kazi ya lazima tu. Pia napenda kuvaa shati wakati napenda kuwa na mtindo kidogo au nikiwa mahali, ambapo napaswa kuonyesha heshima au uhuru kidogo. Shati linaonekana la heshima kidogo kuliko tishati, lakini bado lina kufanya ujisikie vizuri. Napenda jinsi shati linavyoweza kuchanganywa na suruali tofauti, suruali ya kawaida au jeans, na hata sketi ya haswa ile ya mchezo. Unaweza kuwa na mtindo wa kawaida au kidogo wa kisasa bila kubadilisha kabisa tabia yako ya kawaida. Shati pia linapendeza kwa sababu. Unaweza kulifungua kidogo, kukunja mkono au kulipanga kwa urahisi. Inaifanya kuwa rahisi kwa shughuli za kila siku. Vile vile napenda kuvaa jeans au suruali za kawaida kwa sababu ni rahisi. Hazihitaji utunzaji mkubwa na unaweza kuzitumia mara nyingi bila kuharibu muonekano. Jeans ni nguo ambazo hufanya kila kitu kuwa rahisi. Kutoka kwenye kutembea, kukaa, kufanya kazi ndogo ndogo au hata kushiriki kwenye shughuli za burudani. Ni nguo ambazo zinaweza kuwa rahisi au kidogo za kisasa na mara zote zinabaki na mtindo wake. Suruali za kawaida pia ni rahisi. Unaweza kuchagua rangi aina ya kitambaa na zinafaa kwa kila hali iwe jioni mchana au pia asubuhi. Napenda pia kuvaa nguo za michezo au za starehe wakati nasafiri au wakati napenda kuwa huru. Nguo za mchezo ni mzuri kwa sababu zinakufanya ujisikia huru, hazizuizi mwili na zinafaa kwa shughuli nyingi. Unaweza kutembea, kukimbia au kufanya shughuli ndogo ndogo bila usumbufu. Hii ni muhimu kwa sababu mara nyingi maisha ya kila siku huwa na shughuli nyingi. Na kuvaa nguo za starehe kuna saidia mwili na akili kupumzika kidogo. Nguo za mchezo pia zina rangi na mitindo mbalimbali, hivyo unaweza kuchagua kulingana na furaha yako au hisia zako. Zaidi ya hayo, napenda kuvaa nguo za rangi nzuri na zinazofa hali ya hewa. Kwa mfano siku za jua napenda kuvaa nguo nyepesi, ambazo hazikufanyi joto kama koti nyepesi au fulana rahisi. Siku za baridi napenda kuvaa nguo zinazofanya nipate joto kama sweta au koti ambazo hufanya kila kitu kwa rahisi lakini pia huru. Napenda kuchanganya nguo kwa rangi zinazofaa hisia na hali ya siku. Sio kwa sababu ya mtindo pekee bali kwa sababu unajisikia kizuri. Vizuri na pia unajisikia huru. Kwa kweli napenda kuvaa nguo ambazo si ngumu kuvihifadi au kuviweka. Hakuna haja ya nguo ngumu au zinazohitaji utunzaji mkubwa. Napenda nguo ambazo unaweza kuvaa mara kwa mara zinazofaa shughuli zako za kawaida na pia zinakupa starehe na urahisi. Ni nguo ambazo zinakufanya ujisikie vizuri ujisikie huru na wakati mwingine kidogo wa furaha peke yako. Kwa ujumla ningesema napenda kuvaa nguo za kawaida kama tishati, shati, jinsi, suruali rahisi. Nguo za michezo na nguo zinazofaa hali ya hewa. Napenda ngup ambazo zinakufanya ujisikie huru, starehe na rahisi. Sio nguo ngumu au zinazohitaji juhudi kubwa.

Je, umewai kufuga mnyama? Ndiyo nimewai kufuga mnyama na mnyama ambae nimewai kufuga ni ngombe. Kufuga ngombe ni uzoifu wakipeke sana na ni jambo ambalo lina mambo mengi mazuri yanayo kuja pamoja na matarajio ya kazi, utunzaji na pia furaha ndogo ya kila siku. Sasa ni kizungumizia kidogo kuhusu kufuga ngombe na jinsi ninavyoweza kujisikia nikifanya hivyo. Kwanza napenda kusema kwamba kufuga ngombe si raisi kabisa, lakini pia ni kazi, pia si kazi inayo kufanya ujisikie bure, ni mchanganjiko wa kazi ya mwili, utunzaji wa kila siku na pia kujifunza mambo mapya kila kati. Kwa mfano, unapoanza siku yako, mara nyingi unaanza kuangalia wanyama wako, kuakikisha kila mmoja ana afya nzuri, ana chakula cha kutosha, ana maji safi ya kunywa. Hii ni sehemu ya kawaida ya maisha ya kila mkulima au mfugaji, na ni jambo linalo ujitokeza kila siku, liwe asubui, mapema au mchana. Pia napenda jinsi unavyoweza kujisikia ukishirikiana na wanyama hawa. Ngombe si tu wanyama wa kazi, mara nyingine wanakupa furaha kidogo ya kawaida, unajua pale unapowaona wakitembea kwa utulivu, kula majani kwa furaha, au hata kucheza kidogo pale walipo na wengine, unahisi hisia nzuri. Kuna aina kulani ya utulifu na raha unapokuwa karibu na wanyama hawa na ni hisia ambayo haiwezi kuelezeka kwa urahisi lakini unaiona kwa macho hako na moyo wako. Kufuga ngombe pia kuna kufundisha kuhusu dana ya muda na utunzaji. Haijalishi wewe ni mzuri hauna uzoefu mkubwa kila siku unapata kitu kipya. Unaona jinsi wanavyo badilika kulikana na hali ya hewa, chakula na hatimaye jinsi wanavyo kuwa hii inafanya uwe na uwelewa wa dhana ya ustawi wa wanyama na pia kwa njia fulani dana ya ustawi wa maisha yako binafsi. Hii ni jambo ambalo unalojifunza pole pole si kwa mafundisho pekee bali kwa uzoefu wa moja kwa moja. Zaidi hayo kufuga ngombe kuna usisha pia kazi ya mwili. Kutafuta chakula, kusafisha sehemu zao, kuangalia afya yao na mara nyingine. Hata kuwashugulikia wanavyo kuwa wagonjwa ni sehemu ya kawaida. Hii inaweza kuwa kazi nzito lakini pia inakupa furaha kidongo. Pale unapo ona kuwa ngombe wako wako salama, wanafuraha na wanaelea vizuri. Kuna utulivu na furaha katika kuona kazi yako ikipelekea, matokeo mazuri, hata kama ni kidogo tu. Pia napenda jinsi unavyoweza kupanga ratiba yako kwa kufuga ngombe. Sio lazima kila kitu kiwe kikubwa, au kinasamabisha stressi, unaeza kwanza kutunza moja hao wawili, kisha unapopata ujuzi zaidi, unaweza kushugulikia kundi zima kwa utulivu. Hii inafanya kuwa shuguli ya kawaida lakini yenye kuridisha. Kuna pia mambo madogo madogo ya furaha ambayo ujulikana hadi ukianza kufuga. Kwa mfano, kujua kuwa unatoa maziwa kutoka lwa ngombe wako mwenyewe au hata kuona nyama au bidhaa nyingine zinazo tengenezwa kutokana na kazi yako. Inakupa hisia za kuridhika, unaona matokeo ya kazi yako na hiyo ni furaha ya kawaida ambayo haiwezi kupimwa kwa maneno. Kwa kweli kufuga ngombe si tu kazi, bali ni pia uhusiano na wanyama na asili. Unaona jinsi wanavyo pambana kila siku, jinsi wanavuo itaji utunzaji na jinsi unavyo weza kuwa sehemu ya maisha yao bila kuathiri tabia zao za kawaida. Hii ni sehemu ya furaha ndogo ya kila siku, lakini pia ni darasa la maisha. Kwa hivyo, ndiyo nimewai kufuga ngombe na ni uzoefu wakipeke sana. Si rahisi kila wakati lakini ni furaha ndogo ya kawaida. Ni kazi ya mwili na akili na pia ni nafasi ya kujifuza mambo mapya kila siku. Ni mmoja ya mambo ambayo unapofanya, kwa utulivu, unajisikia furaha na kuridhika kwa kiwango cha kawaida. Na unapata uwelewa kidogo wa wanyama na asili yao. Ikiwa ungependa pia kupata maziwa na nyama kutoka kwa ngombe zako unaweza.

Je, unapenda kutembea kwa miguu? Ndiyo napenda kutembea kwa miguu. Na kwa kweli ni moja wapo ya mambo ya kawaida ambayo hufanya nijisikie vizuri hata bila kupanga sana. Kutembea kwa miguu ni rahisi, haina, gharama na unaweza kufanya wakati wowote unapojisikia. Wakati mwingine ninatembea bila sababu maalumu, sio kwa sababu ninaenda mahali fulani muhimu. Bali kwa sababu tu nataka kutoka nje kidogo, kuona mazingira na kuwacha mawazo yatiririke yenyewe. Kuna siku ambazo napenda kutembea asubuhi. Asubuhi kuna kuwa na hewa safi, baridi kidogo na mazingira ya kutulia. Watu wengi bado hawajaanza pilka pilka za siku. Hivyo barabara au njia zinakuwa tulivu. Unatembea polepole, unajisikia sauti za ndege. Unaona watu wachache wakianza siku yao. Kwa kweli hali hiyo inakupa mwanzo mzuri wa siku. Kutembea kwa haraka, unatembea tu kwa mtiririko. Wa kawaida ukivuta pumzi ndefu na kuachilia taratibu wakati mwingine napenda kutembea mchana au jioni, jioni hasa napenda kwa sababu jua linapokuwa linazama mwanga wake unakuwa laini na mazingira yanabadilika kidogo unatembea ukiwa umechoka kidogo baada ya siku ndefu lakini kutembea kuna saidia kupunguza ule uchovo ni kama kuondoa mzigo mdogo ulio kuwa umebeba kichwani. Unatembea unaangalia watu wakirudi nyumbani, wengine wakizungumza, wengine wakicheka, unajisikia kama wewe pia ni sehemu ya huu mtiririko wa maisha. Napenda kutembea kwa miguu pia kwa sababu hunipa muda wa kufikiria mambo kwa utulivu, lakini bila kuyaweka kwenye shinikizo. Si lazima niketi chini nifungue macho, ni fikirie, bali mawazo huja yenyewe. Wakati mwingine nafikiria mambo mambo madogo tu kama nini nitafanya baadaye, nakumbuka jambo fulani lililotokea au hata sina mawazo kabisa natembea tu hiyo nayo ni zuri na pia kutembea kuna kupa nafasi ya kuwa mkimia ndani yako bila kulazimisha chochote pia napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ya mwili unahisi miguu ikisonga mwili kufanya kazi kidogo na baada ya muda unajisikia mwepesi si mazoezi makali lakini ni harakati ya kawaida ambayo mwili unaipenda. Unaweza kutembea kwa dakika kumi, ishirini au hata zaidi kulingana na hali yako. Hakuna sheria kali, unasimama ukitaka, unaendelea ukitaka. Kuna wakati napenda kutembea peke yangu bila mtu, bila simu, au nikiwa na simu lakini nikisikiliza kimya. Kutembea peke yako kuna kupa nafasi ya kujisikia huru. Hakuna mtu wa kuzungumuza naye, hakuna mtu wa kumfuata kasi yako. Unatembea kwa kasi yako mwenyewe, lakini pia kuna wakati napenda kutembea na mtu mwingine. Kutembea na mtu ni vizuri pia, kwa sababu mnaongea, mnaangalia vitu pamoja na muda unaenda bila hata kugundua. Napenda pia kutembea maeneo tofauti. Wakati mwingine ni mtaa wa kawaida, wakati mwingine ni karibu na miti, au sehemu yenye hewa mzuri. Kila eneo linahisia yake. Kutembea sehemu yenye miti kuna kupa utulivu zaidi. Wakati kutembea mjini kuna kupa hisia ya maisha yanayoendelea. Yote haya yana raha yake kulingana na siku na hali yako. Kwa ujumla kutembea kwa miguu ni jambo napenda kwa sababu ni rahisi ni la kawaida na hali hitaji maandalizi makubwa. Ni njia ya kupumua kuachilia mawazo na kujisikia hai kidogo. Si lazima iwe safari ndefu au ya kupanga sana. Wakati mwingine kutembea tu kuzunguka mtaa halafu kurudi nyumbani kuna tosha kabisa. Na hilo ndilo jambo zuri kuhusu kutembea kwa miguu ni rahisi ni tulivu na inakupa muda wako mwenyewe bila presha yoyote.

Jee, unapenda kucheza ngoma? Ndio napenda kucheza ngoma kwa kweli. Kucheza ngoma ni kitu ambacho. Kimekuwa sehemu ya kawaida ya maisha yangu. Hata kama si kila siku au kwa mpangilio maalum. Kuna wakati unajikuta tu muziki, unapiga mwili. Nyakati tu unajikuta tu muziki unapiga. Mwili unaanza kusonga pole pole bila hata kufikiria. Na kabla hujajua tayari uko kwenye ngoma. Si lazima iwe ngoma ya kitaalamu au yenye hatua ngumu. Mara nyingi ni ile ya kawaida tu ya kufuata mdundo na kujiachilia. Kuna siku ambazo niko nyumbani peke yangu labda nimechoka kidogo au akili imejaa mawazo mengi. Nikiweka muziki kidogo tu inabadilisha kabisa hali. Unaanza kwa kutikisa kichwa, kisha mabega, halafu miguu, inaanza kusogea. Pole pole unajikuta unacheza bila kujali kama kuna mtu anakutazama au la huo ndio uzuri wa kucheza ngoma. Hakuna sheria kali. Unacheza kwa namna unavyo jisikia. Kwa kasi unayotaka na kwa muda unaotaka. Napenda pia kucheza ngoma nikiwa na watu wengine. Kwenye sherehe, harusi, birthday au hata mkusanyiko wa kawaida tu. Muziki unapoanza hali hubadilika. Watu wanaanza kucheza kwa zaidi, kuzungumza kwa uhuru. Na wengine wanajikuta wakisimama na kuanza kucheza. Hata wale ambao wanasema hawapendi kucheza mara nyingi hujikuta wakitikisa miguu au mikono. Kuna aina fulani ya uhuru na furaha ambayo huja pale watu wanapo cheza pamoja. Kucheza ngoma pia hunifanya ni jisikie mwepesi. Ni kama mwili unatoa uchovu, uliokuwa umejificha. Baada ya kucheza hata kama ni kwa dakika chache tu unahisi tofauti, unapumua vizuri, misuli inakuwa inayolegea na hata akili inakuwa nyepesi wakati mwingine hata usingizi unakuja vizuri zaidi baada ya kucheza kidogo na penda pia kwamba kuna aina nyingi za ngoma kuna zile za haraka, zenye midundo ya kusisimua ambazo zina kufanya urukeruke na kutoa nguvu nyingi kuna pia ngoma za pole pole ambazo zina kufanya utulie, usogee, taratibu na kufuata muziki kwa utulivu. Kila aina inahisia yake, unachagua kulingana na hali yako ya siku hiyo. Siku ukiwa nafuraha sana, utacheza kwa miguu. Siku ukiwa umetulia, utacheza pole pole. Wakati mwingine napenda kujaribu kuiga ngoma zinazo, zinazoona kwenye video au, ninazo ziona kwenye video au kwa watu wengine. Si lazima nifanye kwa ukamilifu, lakini ni burudani tu. Unajaribu hatua moja, unacheka ukikosea, unajaribu tena halafu unaendelea, hiyo yenyewe ni furaha hakuna mashindano, hakuna mtu wa kuhukumu nikucheza tu kwa ajili ya kujifurahisha kuna pia nyakati ambazo ngoma huja bila muziki mkubwa unasikia wimbo kichwani au unakumbuka midundo fulani halafu mwili unaanza kusogea kidogo kidogo inaweza kuwa wakati wa kufanya kazi ndogo nyumbani kupika kusafisha au pia kupanga vitu. Unajikuta unacheza kidogo bila hata kutambua. Hizi ni zile nyakati ndogo lakini za kufurahisha sana. Napenda pia kucheza ngoma kwa sababu inanifanya nijisikie huru. Kwa muda ule unasahau mambo mengi. Hakuna mawazo ya kazi, hakuna mawazo ya kesho, hakuna pressure ni wewe muziki na mwili wako. Huo uhuru wa muda mfupi unadhamana kubwa sana. Hata kama ni dakikachache tu. Kwa ujumla, kucheza ngoma ni jambo ambalo halihitaji sababu kubwa hufanyika tu ninjia ya kuachilia, ya kufurahia na ya kuunganishwa na hisia zako. Haijalishi uko wapi, uko na nani au unauwezo kiasigani. Kucheza ngoma ni ya kila mtu. Ndiyo maana napenda kucheza ngoma kwa sababu ni ya kawaida, ni rahisi. Na inanifanya nijisikie vizuri bila juhudi kubwa. Kwa hivyo.

Unaweka neno siri salama vipi? Kuweka neno siri salama ni jambo ambalo li nahitaji makini kidogo lakini pia sigumu sana ikiwa unafuata baadhi ya mambo ya kawaida. Kwa kweli neno siri siyo tu mchanganyiko wa herufina nambari ni kitu kinacho paswa kukua uhakika kwa mba akaunti zako, taarifa zako na kila kitu kilicho kwenye mtandao kitakuwa salama. Na kwa hivyo mimi napenda kufikiria hili kwa mtindo wakawaida. Wakila siku jinsi unavyoweza kulifanya liwe sehemu ya maisha yako bila hata kujisumbua sana. Lakini pia kukupa usalama. Kwanza kabisa napenda kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo. Nambari na alama maalumu kwa mfano. Badala ya kutumia neno rahisi kama password moja mbili tatu ninajaribu kuunda kitu chakipekee ambacho nisi rahisi kusikia. Na fikiria maneno ambayo yanamaana kwa mimi lakini haya julikani kwa wengine. Maranyingi huchanganya maneno mawili a umatatu ukisha kuongeza na mbafulani ambayo ninaweza kukumbuka. Hii inafanya neno siri kuwa rahisi kwangu kukumbuka lakini ngumu kwa watu wengine kujua. Pili napenda kuha kikisha kuwa neno siri sio rahisi kukisikia. Hii inamaanisha kutochanganya jina lako, tarehe ya kuzaliwa au kitu kinachojulikana kwa rafiki na watuwengine. Badala yake na penda kutumia maneno ya kawaida na kuyaunganisha kwa njia ya kipekee kwa mfano. Kuchanganya neno kutoka wimbo, nililo upenda au kitabu niliyo soma. Alafu kuongeza na nambaambayo inamaana kwa mimi tu siyo tarehe ya kawaida njia hii inafanya neno siri kuwa salama zaidi kwa sababu hakuna mtu mwingine ata kaye fikiria mchanga nyiko huo wakipekee pili napenda kutumia maneno siri tofauti kwa kaunti tofauti hii ni muhimu sana kwa sababu ikiwa akaunti moja itavamiwa akaunti zingine hazita kuwa hatari ni. Hii inamaanisha kwa mba neno siri la barua pepe linaweza kuwa tofautina neno siri la mtandao wa kijamii au akaunti ya banki. Kwa kweli napenda kuandika kwa akili yangu mfano wa kila akaunti lakini sio neno siri halisi ili nijue ni yapi ya natofautiana na kubaki na mpangilio wa akili. Na pia napenda kutumia kifavaavya kuhifadhi maneno siri mara nyingine. Kwa mfano programu zinazo hifadhi maneno siri kwa usalama ni nzuri sana kwa sababu zina kusaidia kuunda neno siri gumu bila hata kulihifadhi kwenye karatasi. Hizo programu mara nyingi zinakuwa na encryption na nisalama zaidi kuliko kuandika manenosiri kwenye karatasi au kwenye faili isiyo salama. Napenda kutumia njia hii pale ninapo kuwa na akaunti nyingi kwa sababu inarahisisha maishayangu na pia inahakikisha usalama. Sifa nyingine muhimu ni kubadilisha manenosiri mara kwa mara. Hii ni jambo ambalo napenda kufanya angalao kila miezi kadhaa. Au mara nyingine ni kihisi kuna hatari. Kubadilisha neno siri, kuna kusaidia kuondoa uwezekano wa mtu kujaribu kukisia neno lako kwa mudamrefu nirahisi kidogo ikiwa unayo mfumo wa kukumbuka mfano wa kipekeewa kuongeza nambaau alama. Lakini bado hufanya neno siri kuwa salama. Napenda pia kuweka neno siri salama kwa kutoifafanua kwa watu wengine. Hii inajumuisha kutoandika kwenye karatasi ili yo wazi, kutoa kwa rafiki a ujamaa, na pia kuitoa kwenye simu au kompyuta ambazo si salama. Nirahisi kua ngalia kidogo, lakini mara nyingine watu hukosea na kushiriki maneno siri bila hata kutambua hatari. Kwa hivyo kuweka siri ni pamoja na kuwa makini na nani anaweza kuiona au kuifikia. Zaidiya hayo napenda kuunda neno siri ambalo ninapata na rahisi kwangu kukumbuka. Lakini gumu kwa wengine kwa mfano. Kutumia maneno ye nyemaana fulani. Lakini kugeuza baadhi ya herufi kuwa na namba aualama. Au kutumia mchanganyiko wa herufi zisizo za kawaida. Bila hii inafanya njia hii inafanya neno siri kuwa salama. Lakini pia haina hajaya kuandika kila wakati. Unaweza kukumbuka bila matatizo na bado linakuwa ngumu kugombewa.

Je, una ndege wakufugwa nyumbani? Ndiyo, napenda kufuga ndege nyumbani. Na ni kitu ambacho kinafuraisha na kinatoa burudani kidogo. Hasa pale unapoona ndege wanavyokua wenye furaha. Wanaruka kwa uhuru na na kuzunguka katika eneo lao. Kwa kweli, sio ndege wote wanaofaa kufugwa nyumbani. Kwa hivyo, napenda kuchagua wale ambao ni wanyenyekevu, wanarahisisha kuwatunza na pia wanaonyesha tabia za kawaida za nyumbani. Kuna siku ambapo napenda kungalia ndege wanavyokula, wanavyocheza au wanavyoshirikiana. Wanaweza kuwa wapenzi wa urafiki wanaweza kuwa wapenzi wa urafiki kama kakariki au kanari ambao wanapenda kuimba kidogo, kutoa sauti nzuri na kufanya nyumba kuwa na mazingira tulivu na ya furaha. Napenda kuona jinsi wanavyobadilika kidogo kila siku. Wanapopata chakula kipya au, wanapopata nafasi ya kuruka kidogo ndani ya chumba kilichowekwa salama kwao pia napenda kuwapa ndege hifadhi nzuri hii inawajumuisha kueka maboksi au kasha lililo safi la kutosha lenye urahisi wakuingia na kutoka na lililo salama dhidi ya vitu vinavyoweza kuwadhuru napenda kuhakikisha pia kwamba chakula na maji yao vinafaa kwa kuwa ndege wenye afya ni ndege wenye furaha ni furaha mdogo kuona wanavyokula chakula chenye virutubisho, vizuri na kuna wanavyotembea ndani ya kasha lao au kupanda kwenye sehemu za kupumzika wakati mwingine napenda kucheza nao kidogo hii inaweza kuwa kuwapa vitu vya kuchezea kuwatia moyo kuruka kidogo au hata kuzunguka chumba kwa tahadhari na kuona jinsi wanavyobadilika na mazingira yao ndege nyepesi wenye sauti nzuri wanatoa hisia za utulivu na furaha nyumbani. Hii ni moja ya sababu napenda kufuga ndege nyumbani. Wanachangia hali ya furaha kidogo na starehe. Si tu kwa ajili ya burudani ya macho bali pia kwa sababu wanapongezeka furaha katika nyumbani. Zaidi ya yote napenda kufuga ndege nyumbani kwa sababu hufundisha uvumilivu na mwongozo. Kwa mfano unapaswa kuzingatia muda wa chakula, muda wa kupumzika. Na wakati mwingine kuangalia afya yao. Hii inakufundisha kuwa na mpangilio wa kawaida na pia unakupa hisia za uwajibikaji. Ndege nyumbani sio tu wanyama wa furaha bali pia hufanya mtu afahamu umuhimu wa kujali wanyama wengine na kuishi na utulivu na maadili kidogo ya kila siku. Na kwa kweli kufuga ndege nyumbani ni furaha ndogo yenye starehe na inachangia kwa kiasi kidogo katika maisha ya kila siku. Napenda kuona ndege wakiruka, wanapopiga mabawa kwa furaha na hata wanapocheza pamoja ikiwa ni wapenzi wawili au zaidi. Hii inafanya nyumba kuwa na maisha kidogo, sauti ndogo na furaha ambayo haina gharama kubwa lakini ina thamani kubwa. Kwa hivyo napenda kufuga ndege nyumbani kwa sababu wanatoa burudani, wanachangia hisia nzuri na pia wanakufundisha uvumilivu na pia hufanya nyumba kuwa na maisha kidogo ya kawaida. Ni jambo la kawaida lakini lenye thamani sana na kila wakati unapowalinda na kuwajali vizuri unajisikia furaha kawaida pia.

Mazingira gani ya kazi unayapendelea? Napendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu kidogo na yenye mpangilio mzuri. Hii ni kwa sababu pale kila kitu kipo mahali pake, sio kelele nyingi, si vurugu, na kila mtu anajua ni nini cha kufanya. Napata furaha kidogo na kazi inakuwa rahisi. Napenda kuona wenzangu wakishirikiana kwa urahisi, kila mmoja akijua nafasi yake na jinsi ya kusaidiana na mwingine pale inapohitajika. Na hii inasaidia kila mtu kufanya kazi kwa utulivu, bila hofu ya kuharibu kitu au kuchelewesha wengine. Hali hiyo ya mpangilio na utulivu huongeza moyo wa kufanya kazi na hata pale kuna m changamoto unahisi kuna njia ya kushughulikia kila kitu kwa urahisi. Napenda pia mazingira yenye mwanga mzuri sio mwanga mkali unaokuchosha au kuleta joto lisilo la kawaida bali mwanga wa kutosha unaofanya ukae vizuri kuona kila kitu bila tatizo na kutoa hisia za utulivu kidogo. Mwanga wa asili ni bora zaidi lakini pale ambapo hauko mwanga wa bandia uliowekwa kwa busara pia unasaidia. Hii hufanya muda wa kazi uwe wa furaha kidogo na mwili unakuwa huru kufanya kazi bila kuchoka haraka. Unapokuwa na mwanga mzuri hata akili inafanya kazi kwa urahisi, unakuwa makini zaidi na hata hali ya stress hupungua kidogo. Pia napenda mazingira yenye urafiki na mshikamano kati ya wenzangu. Hii ni muhimu sana kwa sababu hata pale kazi ni ngumu ikiwa mwenzako wako tayari kusaidia kutoa maoni au hata kucheka pamoja kidogo. Inafanya kazi kuwa urahisi zaidi. Napenda kuona wenzangu wakiheshimiana, wanashirikiana bila shinikizo na kila mmoja anajua jinsi ya kumsaidia mwenzake bila kufanya hali kuwa nzito. Hali hiyo ya urafiki inafanya watu wajisikie huru kutoa mawazo yao, kujaribu njia mpya na kufanya kazi kwa pamoja bila kilele au mvutano. Zaidi ya hayo napendelea mazingira ambayo hutoa motisha kidogo kila wakati kwa mfano, pale mtu anapofanikisha jambo vizuri na wenzake wanapo wanapongezana au meneja anatoa pongezi kidogo unahisi motisha ya kufanya vizuri zaidi. Hii inachangia kufanya kazi iwe rahisi, furaha kidogo na unajisikia huru kushirikiana bila kuhofia makosa madogo. Napenda kuona motisha kidogo ikipatikana kwa njia rahisi, si lazima iwe kubwa au rasmi kwa sababu hata motisha ndogo inaeza kubadilisha kabisa hali ya kazi na moyo wa mtu. Napenda pia mazingira yenye nafasi ya kujieleza na ubunifu kidogo. Hii inamaanisha unaeza kutoa mawazo yako ukijaribu njia mpya na kushirikiana na wengine bila hofu ya kukosolewa vibaya. Hii inafanya kazi kuwa ya furaha kidogo na kila mtu anajisikia huru kutoa mchango wake. Ubunifu mdogo unaongeza hisia za kushirikiana na pia unafanya kazi kuwa ya kawaida yenye starehe kidogo na unapata kuna matokeo ya mawazo yako ukiweka jitihada kidogo. Zaidi ya yote napenda mazingira yenye hewa safi na baridi kidogo. Hii ni muhimu kwa mwili na akili kufanya kazi kwa urahisi. Hewa safi hufanya mwili kuwa makini zaidi, akili kuwa huru kufikiria na unajisikia nyepesi hata pale kuna kazi nyingi. Napenda pia kuona mazingira yakiwa masafi na maboksi safi, kila kitu kilivyo salama. Kwani hili linaongeza starehe kidogo na linapunguza msongo wa mawazo. Napenda pia mazingira ambayo yanasaidia kushirikiana kwa urahisi. Wakati mtu anapohitaji msaada, kuna urahisi wa kumuita mwenzake na kueleza tatizo na kupata suluhisho kwa pamoja. Hii inachangia kushirikiana kwa kweli na kila mmoja anajisikia kuwa sehemu ya timu. Hali ya kushirikiana inasaidia kila mtu kujua kwamba hata pale anaposhindwa kidogo. Kuna mtu mwingine tayari kusaidia bila kukosoa au kuchukiza. Kwa ujumla, napendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu, yenye mwanga mzuri, mpangilio mzuri, urafiki na mshikamano, motisha kidogo na kazi ya ubunifu, hewa safi na ushirikiano wa kweli kati ya wenzangu. Haya yote hufanya kazi kuwa ya kawaida, yenye furaha kidogo na unajisikia huru kufanya kila kitu bila kelele, bila stress au pressure zisizo za lazima. Ni mazingira ambayo huchangia kufanya siku ya kazi kuwa rahisi, yenye tija na yenye starehe kidogo. Na kila mtu anapofanya kazi kwa ushirikiano unajisikia furaha kidogo kazini.

Kunaenda mahali pa ibada mara ngapi? Mimi hupenda kuenda pale pa ibada mara kadhaa lakini si kila siku. Kila wakati napenda kuenda ni zaidi ya kuenda tuu ni kuhusu hisia ndogo za utulivu. Furaha kidogo na nafasi ya kutafakari au kutulia bada ya shughuli za kawaida za kila siku. Kwa kawaida napenda kuenda pale ambapo najisikia huru. Mahali ambapo watu wanaheshimiana na kila mmoja. Anapanda nafasi yake na si kelele kubwa. Hii inasaidea unajisikia tulivu na mwili unaelekeza kuwa mzuri na mara nyingi huchangia hisia nzuri za furaha kidogo ambazo hukaa kwa ho. Hata baada ya kuondoka pale mara nyingine napenda kuenda mara moja ya au mbili kwa mwezi tu hasaa pale ambapo kuna matukio maalum au siku za ibada ambazo ni muhimu. Hii siyo tu kwa sababu ya mwendo wa kawaida wa kazi bali pia kwa sababu napenda kuwa na muda wa kutosha kujiandaa. Kujua katika hali ya utulivu na kuzingatia kile kinachofanyika pale. Napenda pia kuwa na familia na wenzangu pale kwa sababu inaongeza furaha kidogo na hisia za kushirikiana. Na kufanya tukio kuwa la furaha zaidi kuliko kuwa pekeako. Zaidi ya hayo mara nyigine napenda kwa na mara nyingi zaidi pale ambapo kuna sherehe maalum au maathinisho ya kidini. Hizi ni nyakati ambazo, kila mtu anashirikiana kwa furaha, wanacheka kidogo, wanashirikiana na wenzake na unajisikia kama sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Hii inachangia hisia nzuri, furaha kidogo na unajisikia huru kutoa hisia zako, kuimba kidogo au hata kutulia kwa muda bila kelele za kawaida za kila siku. Napenda pia kwamba pale pa ibada kuna nafasi ya utulivu. Hii ni muhimu sana kwani unapata kuondoa mawazo mengi ya kazi, mikasa ya kila siku au hata wasiwasi mdogo. Utulivu huo uchangia mwili na akili kupata pumzi kidogo. Mara nyingine unapata kuona mambo kwa mtazamo mpya au kupata wazo zuri la kutumia la kutatua changamoto ndogo za maisha. Hii sio jambo gumu lakini linachangia furaha kidogo na hali ya kawaida ya moyo. Zaidi ya haya yote napenda kuenda pahali pa ibada kwa sababu kufundisha uvumilivu na heshima. Kwa mfano unajua ni lini ni lazima kusubiri mstari. Jinsi ya kushirikana na wengine na jinsi ya kuzingatia mahitaji ya jamii ndogo ndani ya ibada. Hii inafundisha subira kujali wengine na ufanya unajisikia huru na heshima kwa wengine hali hiyo ufanya furaha kidogo kwa kila mtu na unajisikia kwa sehemu ya kitu kubwa zaidi kulilo wewe binafsi. Mara nyingine napenda pia kuenda pale pa ibada kwa sababu unapata nafasi ya kufikiria, kutafakari na pia kupanga mipango ya kila siku za mbele. Ni kama kidogo cha kustarehe kwa akili, huku mwili ukiendelea kwa kawaida. Unapokuwa pale unapata muda wa kutulia kusoma kidogo au kufikiria mambo madogo. Na mara nyingine kuzungumza na wenzako kwa heshima, kushirikiana na pia kufurahia muda wa pamoja. Kwa ujumla napendelea kuenda pale pai bada mara kadha. Lakini siyo kila siku kwa sababu napenda kuhifadhi muda wa kawaida wa kazi na shughuli nyingine. Hata hivyo kila mara ninapokuwa pale, napata furaha kidogo, utulivu, nafasi ya kushirikiana na wengine, motisha kidogo ya kufanya mema na hisia za kawaida za furaha ambazo, uchangia maisha yangu ya kila siku. Ni sehemu ya kawaida lakini yenye thamani kubwa na kila wakati unapoenda unajisikia nyepesi, furaha kidogo na moyo unalekea kuwa mzuri.

Je, umewai kufanya kazi ya kujitolea? Ndio nimewai kufanya kazi ya kujitolea na kwa kweli ni jambo ambalo linafurahisha na linamaana fulani kwa mtu binafisi na kwa jamii kwa ujumla. Kila mara ni naposhirikiana katika shughuli za kujitolea. Najisikia furaha kidogo na unajisikia huru kutoa msaada bila kutarajia malipo yoyote. Mara nyingi ni shughuli ndogo ambazo zinaweza kuathiri maisha ya mtu mmoja au kikundi kidogo cha watu. Lakini kwa kweli, hufanya tofauti kubwa pale unaposhirikiana na wengine. Kwa mfano, napenda kushiriki katika shughuli zinazohusiana na kusaidia jamii yangu. Kama vile kusafisha maeneo ya uma, kusaidia watoto wadogo kwenye shule za jamii. Au hata kushiriki katika kampeni dogo za afya. Hii sio tu inafanya watu wengine wajisikie vizuri, bali pia inachangia furaha kidogo na hisia za kuridhika kwa mimi binafsi. Nikawaida kuona tabasamu la mtu unayemsaidia au kuona kazi ndogo ambayo ulishirikiana nayo ikimalizika na unajisika kama umechangia kwa namna fulani. Zaidi ya hayo kazi ya kujitolea zinapendwa kwa sababu zinatoa nafasi ya kujifunza kitu kipya. Mara nyingi unaposhirikiana na watu tofauti. Unapata kuna mitazamo mbalimbali, mbinu mpya za kufanya mambo na hata kuelewa changamoto ambazo wengine wanapitia. Hii hufundisha uvumilivu kidogo maelewano na unajifunza jinsi ya kushirikiana kwa njia rahisi bila shinikizo. Nifuraha kidogo kuona jinsi kila mtu anavyoshirikiana, jinsi wanavyoshirikiana kwa heshima na kwa njia rahisi na jinsi kila kipande kidogo cha msaada. Kinavyo ongeza tija katika shughuli hii. Pia napenda kazi ya kujitolea kwa sababu hufundisha uvumilivu na mshikamano wa kijamii. Unajifunza kuwa si kila jambo linaweza kufanikishwa haraka na mara nyingine unahitaji kusubiri, kuelewa kwa umakini. Au hata kuelewa kila mtu anavyo shirikiana. Hii ni sehemu ya kujenga urafiki kidogo na mshikamano wa kijamii. Kwani unashirikiana na wengine kwa usawa na kwa hishima. Unaposhirikiana kwa njia hiyo, unajisikia furaha kidogo na unapata hisia nzuri za kushirikiana na wengine bila shinikizo la kila siku. Zaidi ya yote kazi ya kujitolea zinatoa nafasi ya kutulia na kutafakari. Wakati napo shirikina katika shughuli za kujitolea. Unapata muda wa kutulia kidogo kuangalia maisha yako na kufikiria jinsi unavyoweza kusaidia zaidi hii huchangia hisia za furaha, kidogo, utulivu na unajisikia huru kutoa wakati wako, nishati yako na mawazo yako kwa wengine. Ni kama mchakato mdogo wa kuondoa mawazo ya kazi ya kila siku na kushirikiana kwa njia ya heshima na furaha kidogo. Napenda pia kwamba kazi ya kujitolea ni rahisi kushirikia na familia au wenzangu. Mara nyingi tunaposhirikiana unapata kuzungumza kucheka kidogo na kushirikiana kwa njia rahisi ambayo haina kelele au presha. Hii inachangia furaha kidogo, unajisikia huru kushirikiana na unapata kuona jinsi kila mtu anavyotoa mchango wake mdogo. Ni jambo la kawaida lakini lenye thamani kubwa kwani unajisikia kuwa sehemu ya kitu kikubwa kuliko wewe binafsi. Kwa ujumla, kufanya kazi ya kujitolea ni jambo la furaha kidogo la kawaida na lenye thamani. Linachangia jamii, linakuza mshikamano, linakuza uvumilivu na linakupa hisia za furaha kidogo na kuridhika. Hata kama ni kitu kidogo unachofanya, kama kutoa muda wako, kutoa usaidizi kidogo au kushirikiana na wengine, linaweza kuleta tofauti kubwa katika maisha ya mtu au jamii. Na ni jambo la kawaida lakini linachangia furaha kidogo, linachangia utulivu na unajisikia huru kushirikiana na wengine kila siku. Napenda kufanya kazi za kujitolea mara kwa mara kadri inavyowezekana kwa sababu kila wakati ninaposhirikiana na wengine, najisikia furaha kidogo, moyoni, unanawiri, na unajisikia huru kushirikiana kwa njia rahisi na ya kawaida. Ni sehemu ya maisha ya kawaida lakini yenye thamani kubwa kwa kila mtu anaye husika.

Mafunzo gani ya kazi yame kusaidia zaidi? Mafunzo ya kazi ambayo yame nisaidia zaidi ni yale ambayo yalikuwa rahisi kuelewa ya kawaida lakini yalianza kunipa ujasiri kidogo na kuelewa jinsi ya kufanya kazi kwanjia rahisi. Kwa kweli mara ya kwanza unapokuwa unajifunza kitu kipya kazini unaweza kuhisi hofu kidogo au kuchanganyikiwa. Lakini mafunzo mazuri hufanya kila mtu kua raisi kuelewa na kufanya kazi iwe rahisi kidogo. Kwa mfano mafunzo ambayo yali nifundisha mpangilio wa kazi na jinsi ya kupanga kila kitu katika utaratibu mzuri yalikuwa ya thamani sana. Nilijifunza jinsi ya kwanza kazi kwa hatua ndogo, kuangalia kile kinacho hitajika kwanza na kuendelea bila kuchanganya mambo. Hii ili nisaidia kuondoa hofu kidogo, kuondoa kuchanganyikiwa na kufanya kazi zote na zifanyike kwa utulivu na furaha kidogo. Pia mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kutumia zana au mfumo wa kazi kwa ufanisi, hatua kwa hatua na kufanikisha kila sehemu ya kazi bila kelele au presha kubwa. Zaidi ya hayo, mafunzo ambayo yalinifundisha kushirikiana na wenzangu yalikuwa ya maana sana. Nilijifunza jinsi ya kuuliza maswali pale naposhindwa, jinsi ya kusaidia wengine pali wanapohitaji msaada, na jinsi ya kushirikiana bila kushinikiza au kuchanganyikiwa. Hiu ufundisha umilivu kidogo na mshikamano kazini na kunisaidia kuelewa kwamba hakuna haja ya kufanya kila kitu pekee yangu. Mara nyingi kushirikiana na wenzangu kumeongeza furaha kidogo kazini na kufanya kazi iwe rahisi zaidi. Pia mafunzo yali husiana na ufahamu wa huduma kwa wateja yamenisaidia sana. Nilijifunza jinsi ya kuelewa wanachohitaji wateja, jinsi ya kutoa maelezo kwa maneno rahisi na jinsi ya kushuligulikia matatizo kidogo kwa njia ya kawaida na yenye tulivu. Hii inachangia furaha kidogo kwa sababu unajisikia huru kutoa msaada kuona wateja wameridhika na unapata hisia ya nzuri kuwa umetoa msaada kwa namna rahisi na yenye thamani. Zaidi hayo mafunzo yaliyo hisiana na usalama na teratibu za kazi yamenisaidia sana. Nilijifunza jinsi ya kuzingatia usalama wangu na wawenzangu, jinsi ya kutumia vifa vya njia sahili na jinsi ya kuzingatia taratibu ndogo ambazo zinafanya kazi iwe salama. Hii ni muhimu kwa sababu hufundisha uwajibikaji kidogo, unajisikia huru kufanya kazi bila hofu na unapata kuna jinsi kila jambo dogu linavyo saidia kufanya kazi kwa urahisi na utulivu. Zaidi ya yote mafunzo yalio jumuisha urekibishaji wa changamoto yamenisaidia sana. Nilijifunza jinsi ya kutambua tatizo ndogo mapema, jinsi ya kupanga suluhisho kidogo na jinsi ya kushirikiana na wengine kupata njia raisi ya kufanya mambo. Hii hufundisha uvumilivu, ubunifu kidogo na unajisikia furaha kidogo pali unapofanikisha kitu kilichokuwa changamoto awali. Kwa jumla mafunzo ya kazi yaliyo niathiri zaidi ni yale ambayo yalikuwa rahisi kuelewa, yalinifundisha mpangilio wa kazi, kushirikina na wenzangu, huduma kwa wateja, usalama, urekibishaji wa changamoto, yalikuwa ya kawaida lakini yenye thamani kubwa na kila mara niki watumia mafunzo hayo, niki yatumia mafunzo hayo, unajisikia furaha kidogo, moyo unanawiri, na kazi inakuwa rahisi, tulivu na yenye tija kidogo mafunzo haya yamenisaidia sana kuwa na ujasiri kidogo kazini na kuendelea kufanya kazi kwa utulivu na furaha kidogo kila siku.

Unapenda mikutano ya aina gani? Kuhusu mikutano mimi napendelea ile ambayo ni ya kawaida kidogo. Na yenye mpangilio mzuri na ambapo kila mtu ana nafasi ya kutoa mawazo yake bila pesha kubwa. Kwa kweli mikutano inaweza kuwa changamoto kidogo ikiwa kila kitu hakiko kwa mpangilio. Kuna kelele nyingi au watu hawana utulivu. Lakini napenda ile ambapo unajisikia huru kushiriki na kila mtu anayeshirikiana kwa heshima. Hii inafanya mkutano kuwa rahisi kuelewa, wenye furaha kidogo na unajisikia huru kutoa mawazo yako bila hofu ya kukosea. Mara nyingi napendelea mikutano ambayo ina agenda wazi. Hii inamaanisha kila mtu anajua ni nini kita jadiliwa na ni muda gani wa kuzungumza na ni hatua gani ya mwisho inayotarajiwa. Kwa mfano, pale unapoanza mkutano, ajenda inasaidia kila mtu kuzingatia hoja zinazofaa, kuondoa kelele zisizo za lazima na kuhakikisha kila mtu anapata nafasi ya kueleza mawazo yake. Hii hufundisha utulivu kidogo na unajisikia furaha kidogo pale kila kitu kinapofanyika kwa mpangilio. Zaidi ya hayo napendelea mikutano ambapo kuna ushirikiano wa kweli. Hii ni pale kila mtu anapoulizwa au kushirikiana na kila hoja inachukuliwa kwa heshima. Hakuna mtu anayeangalia au kushinikizwa kutoa maoni. Na kila mtu anajua kwamba mawazo yake ni ya thamani. Hii inachangia moyo wa kushirikiana uvumulivu kidogo na unajisikia huru kushirikiana bila presha kubwa. Mara nyingi mikutano kama hii, hufanya kila kitu kiwe rahisi, furaha kidogo na unapata kuona jinsi wenzako wanavyoshirikiana kwa njia rahisi. Napenda pia mikutano yenye mwendelezo wa mantiki, kwa mfano, kuanza na hoja ndogo ndogo, kisha kuendelea kwenye hoja kubwa, zaidi na hatimaye kufikia maamuzi kidogo. Hii hufundisha kila mtu kufuata na kufuata kwa urahisi, kuzingatia hoja kwa makini na kuona matokeo kwa uwazi. Napenda kuona jinsi kila mtu anavyoshirikiana bila kuchangia hoja na unajisikia furaha kidogo pale kila kitu kikienda kwa mpangilio mzuri. Zaidia ya hayo napenda mikutano ambapo kuna furaha ya kujifunza kila kitu kuna fursa ya kujifunza kitu kipya. Hii inaweza kuwa hoja mpya, njia mpya ya kufanya kazi au hata mbinu ya kushughulikia changamoto ndogo. Napenda kuona mikutano kama nafasi ya kujifunza, kushirikiana na kuona jinsi kila mtu anavyotoa mchango wake. Hii inachangia furaha kidogo na unajisikia huru kushiriki mawazo na kujifunza kutoka kwa wengine bila hofu ya kushindwa. Napenda pia mikutano isio na kelele nyingi au kelele zisizo za lazima. Hii ni muhimu kwa sababu unapata kusikiliza kila mtu, kuelewa kila hoja na kutoa maoni yako kwa utulivu. Hali hii hufanya mkutano kwa rahisi, furaha kidogo na unajisikia huru kushiriki bila presha au hofu. Za jumla, napendelea mikutano ambayo ni tulivu, yenye agenda wazi, ushirikiano, wa kweli, mwendelezo wa maantiki, fursa ya kujifunza na yenye mpangilio mzuri. Hii hufanya mikutano kwa rahisi, yenye furaha kidogo na unajisikia huru kutoa mawazo yako na kushirikiana na wengine kwa njia ya kawaida. Ni mikutano ya kawaida lakini yenye thamani kubwa kwa kazi na mshikamano wa kijamii kazini.

Nini kinacho kufanya ucheke? Kucheka ni jambo la kawaida na hula fura kidogo kwangu na linatokea mara nyingi pale kitu kinacho fanya moyo wangu uwe nyepesi na akili yangu iwe hulu kidogo. Kitu cha kwanza kinacho nifanya nicheke ni hali ndogo ya kicheko na kawaida. Kama vile mtu anaposema kitu cha kuchekesha bila kuwa na shinikizo au tukio dogo la kawaida ambalo linavutia. Hini kama pale wenzangu wanapojaribu kuchekesha kidogo. Mtu anaposema kisa kidogo cha kawaida cha kila siku na kwa kweli napata tambasambu kidogo kwanza lafu cheka kidogo ufuatia. Kucheka kwa njia iyo ni raisi inabrudisha akili na kufanya furaha kidogo kuongezeka. Zaidi ya hayo, mimi ufurahia kucheka pale kuna mtindo wa kejeli ya kawaida au mkataba wa kucheka. Kwa mfano pale watu wanapo ongelea kwa urahisi wakiweka maneno kidogo kwanjia ya kawaida ambayo haichukizi au kumiza. Kucheka ufuatia. Napenda kuamba cheko linatokea kwa njia ya kawaida. Si lazima iwe kubwa sana au ya kelele. Bali inatokea kutoka na hali raisi ya kawaida. Kila mtu anashirikiana kwa furaha kidogo. Hii ufundisha moyo kuwa tulivu kidogo na unajisikia huru kushirikia na hisia za furaha na wenzako. Kucheka pia hutokea pale ninapokuwa na hisia za furaha ndogo au starehe kidogo. Hii inaweza kuwa pale ninaona jambo zuri au tukio ndogo ambalo linatokea bila kutarajiwa. Kwa mfano pale watoto wanapo fanya kitu cha kuchakesha, wezangu wanapo sema kitu kidogo cha ajambu. Au tukio dogo linalo tokea kazini ambalo linatoa hisiya raisi napatacheka kidogo hii ni njia ya kawaida ya kueleza furaha kidogo na ufanya akili na moyo kuwa nyepesi zaidi ya hayo napenda kucheka pale kuna mchango wa urafiki na mshikamano kucheka mara nyingi kutokea pale watu wanapo shirikiana kwa urafiki wanacheka pamoja au wanashirikiana kwenye maneno ya kawaida ya kuchekesha hii ni njia ya kawaida ya kushirikena isia na unajisikia huru kushirikiana na wengine bila hofu hali ya kushirikiana na urafiki inachangia furaha kidogo na kicheko inatokea kwa urahisi pale unapoona wengine wanafurahia pia zaidi ya hayo. Kicheko hufanyika pale kuna mifumo ya kejeli au mchezo mdogo wa maneno kwa mfano pale kuna utani mdogo ambao si mbaya wala kuumiza, au maneno madogo yenye mchanganyiko kidogo wa kejeli ya kawaida. Napata cheka kidogo. Hii ni njia ya kawaida lakini yenye thamani kwani unajisikia huru kuonyesha hisia zako, akili inapumzika na moyo unanawiri kidogo. Napenda pia kucheka pale kuna mandhara madogo ya ajabu. Kwa mfano pale tukio dogo linapo linalotokea bila kutarajiwa, kama mtu akifanya jambo dogo la kuchekesha bila kutarajiwa au tukio dogo la ajabu kazini au nyumbani. Hii inachangia furaha kidogo. Unajisikia huru kushirikiana, kushirikiana hisia na kufanya moyo kuwa nyepesi. Kwa jumla kicheko hufanya moyo kuwa nyepesi, akili kuwa huru na unajisikia furaha kidogo. Kinachonifanya nicheke ni pale kitu kinachotokea kwa uharibu mdogo wa kawaida kejili ya kawaida, furaha ndogo, urafiki na mshikamano, utani mdogo au wajabu dogo. Hii ni njia ya kawaida lakini yenye thamani kubwa kwa furaha ya kila siku unajisikia huru, kushirikina na wengine na kufanya kila tukio dogo la kawaida kuwa na hisia nzuri na cheko na kicheko kidogo kinatokea bila shinikizo. Kucheka kwa hakika ni sehemu ya maisha ya kawaida, furaha kidogo na unajisikia huru kushirikiana na hisia za furaha na wenzako na watoto na familia au hata pale kazini, ni jambo dogo la kawaida lakini lenye thamani kubwa, linapunguza msongo wa mawazo, linapumzisha akili na linachangia moyo kuwa nyepesi kidogo kila siku.